Ndio, mimi huwa napenda kuimba sana. Sanasana nyimbo sa kanisa, hata utunzi wa njimbo, mimi niko hapo katikati, naezatunga nyimbo mbalimbali, za sifa, za kutukuza Mungu kanisani, hata nyimbo zingine za huku mjini, naezatunga kama vile za muziki ama za kusifu. Kama ni kwa siasa.

Mimi kwanza kabisa, nijieleze mimi ni mwanamke, sina ndevu ya kunyoa, lakini kwa maoni yangu mimi sipendi kuona mwanamme akiwa na ndevu mi napenda kuona ndevu ambayo imenyolewa vizuri, mpaka mwanamme anakuwa msafi kabisa, nikiona ndevu mimi naona uchafu kwa hivyo mimi naonelea vizuri, afadhali mwanaume mwenye kuwa nyoa ndevu kuliko mwenye kuwa na ndevu ambae inaonyesha sio safi kabisa.

Ndiyo, mimi napenda kuangalia nyota sana, sana sana wakati kunagiza totoro, utaziona zikiwa nzuri sana, zitakuwa na miundo mbalimbali, ambapo utaona ni kama inang'ooka kutoka mahali moja mpaka kuenda mahali pengine. Ikiwa inatoa, saa ingine inatoa mwangaza mkubwa sana. Ni kama inatoa moshi, unafurahia sana. Mpaka unaendelea kuangalia pande zote ndiyo uone vile zinaenda zikiimarisha nchi. Vizuri sana napenda nyota. Nyota ni nzuri sana kuangalia.